Kwa kawaida, njia ya usafiri ninayotumia kila siku ni matatu. Ninachagua matatu kwa sababu zinapatikana kwa urahisi na zinanifikisha karibu na maeneo ninayokwenda. Pia, hunipa nafasi ya kushuhudia maisha ya kila siku ya watu tofauti. Jambo, linalonifanya nijifunze mengi. Ingawa wakati mwingine hukumbwa na foleni au kelele, ninajifunza kuwa mvumilivu na kutumia muda huo kufikiria au kusikiliza muziki.

Ninapenda kufua nguo za heshima na zilizo huru. Napendelea sana mavazi yanayo nifanya nijisikie vizuri na kujiamini. Kama vile ngaoni rahisi, suruali nadhifu au blausi isiobana. Pia, hupenda rangi tulivu kwa sababu hunipa utulivu na urahisi wa kuendana na mazingira tofauti. Kwa ujumla, kwangu muhemu zaidi, si mitindo, bali faraja na namna nguo zinavyo nifanya nijisikie mwenyewe.

Mara nyingi, mchana ninakula wali na maharagwe au ugali na mboga. Ninapenda vyakula hivi kwa sababu vinashibisha na hunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za mchana. Pia, ni vyakula rahisi kupatikana na vina ladha nzuri hasaa vikiliwa vikiwa vimepikwa vizuri. Wakati mwingine huu ongeza matunda ili mwili upate virubutisho zaidi.

Kwa siku, ninajaribu kunywa angalau glasi sita hadi nane za maji. Nafanya hivo kwa sababu maji ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili. Yananisaidia mwili kufanya kazi vizuri na kunifanya nijiskie mwenye nguvu zaidi. Nikikumbuka kunywa maji mara kwa mara na isi mwili wangu uko katika hali nzuri siku nzima.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini sana ni Gugu. Naiamini kwa sababu inachangia sana katika maisha ya kila siku kupitia huduma kama tafutaji na habari, barua pepe, ramani na programu zingine nyingi zinazorahisisha kazi na mawasiliano. Pia, gugu inaonyeshana ubunifu mkubwa kwa kuendeleza teknolojia za akili bandia, usalama wa data, na suluhisho la biashara ndogo ndogo. Kwa hivo, kwa jumla, gugu ni kampuni ninayoishimu kutokana na ubora wa huduma zake na mchango wake katika maendeleo ya teknolojia duniani.

Ninapo shughulikia na mambo ya muda wa mwisho kwanza na jitahidi kubaki mtulivu. Ninajua kuwa paniki hunifanya nifanye makosa. Kwa hiyo, napumua kwa akina na kupanga haraka kilicho cha muhimu zaidi. Kisha, nagawanya kazi katika vipande vidogo ili niweze kuanza mara moja bila kuhisi uzito mwingi. Pia, hujitenga na vitu vinavyo ni vuruga kama simu au kelele ili nitumie muda uliobaki kwa umakini Mwisho, ninajikumbusha kuwa kufanya kilicho bora kwa wakati huo ni bora kuliko kukata tamaa.

Napenda kuandika zaidi kuliko kuongea, kuandika hunipa nafasi ya kufikiria kwa kina na kuchagua maneno kwa umakini. Pia, hunisaidia kueleza mawazo yangu vizuri bila kukatizwa au kusahao ninachotaka kusema. Hata hivo, kuongea nako ni muhimu, hasaa pale panapoitaji mawasiliano ya haraka au ya moja kwa moja.

Kinywaji cha baridi ninacho penda sana ni juisi ya matunda. Napenda hasa ile ya machungwa au mchanganyiko wa matunda kwa sababu hunipa ladha nzuri na nguvu kidogo. Pia, hupenda maji yenye barafu wakati wa joto. Kwa kuwa, hunifanya nijisike freshi na kuondoa kiu. Kwa ujumla, kinywaji cha baridi kinacho nipa furaha na nguvu ni kile ninacho kipenda zaidi.

Ninapenda sana mkate wangano, lakini pia mkate wa mahindi mara kwa mara. Napenda mkate ambao nilaini na hauzidi kuwa mngumu. Kwani ni rahisi kuliwa na unafaa kwa chakula cha mchana au kifungua kinywa Wakati mwingine, hupenda kujaribu mkate yenye mbegu kama chia au sunflower. Kwa sababu, hutoa ladha tofauti na nyenye afya zaidi. Kwa ujumla, muhimu kwangu ni mkate unao nifanya nijesikie vizuri na kujangu nguvu.

Napendelea kula ugali zaidi kuliko wali. Ugali hunipa nguvu zaidi na hunifanya nijisikie kushiba kwa muda mrefu. Hasaa wakati wa chakula cha mchana. Pia, unalingana vizuri na mboga za majani, maharagwe au samaki. Jambo linalolifanya chakula kiwe kitamu au kamili kiafya. Hata hivo mara nyingi hupenda wali. Hasaa pale ninapohitaji kitu laini na rahisi kumeza.

Mimi huu penda kufuata timu ya Manchester United katika mpira wa miguu na wapenda kwa sababu wana historia andifu ya ushindi na wachizaji bora. Kina mara, napenda kutazama mechi zao, kusikiliza ripoti za michezo na kujifunza mbinu wanazo zitumia uwanjani. Ingawa wakiwa na wakati mgumu, bado ninafurahi jinsi wanavyo jitahidi na kushirikiana kama timu.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli hasa wakati wa mapumziko ao wikendi. Inanifanya nijiskie huru na pia ni njia nzuri ya mazoezi mwilini. Napenda kuzunguka mtaa au bustani, kuona mazingira na kupumua hewa safi. Pia, kuendesha baiskeli kuna nifundisha uvumilivu na umakini. Kwani, unahitaji kuzingatia njia na usalamu.

Wakati ninampo furaia kuwa nyumbani, napenda kupumzika au kufanya mambo ya starehe. Mara nyingi, husoma kitabu au kuangalia filamu nzuri. Njamboli inalo nifanya ni jisike tulivu. Pia, napenda kusikiliza mziki, kucheka na familia, au kuzungumza na marafiki kupitia simu. Wakati mwingine hua andika mawazo ya angu au kufanya shugli ndogo ndogo zinazo nifanya.

Ningependa kutembelea Tokyo, Japan. Mji huu unanivutia kwa mchanganyiko wake wakitamaduni na kisasa. Njia za reli za haraka, majengo makubwa, na pia sehemu za utamaduni kama misikiti, makanisa, na bustani za sumarai. Napenda pia chakula cha kijapani kama sushi na ramen. Nanigependa kuona jinsi watu wanavyo fanya kazi kwa nidhamu huku wakihifadhi utulivu wa mji wao zaidi ya yote, Tokyo. Inaonekana kuwa na vivutio vingi vya kipekee ambavyo vingefanya likizo kuwa ya kipekee na ya kukumbukwa.

Mara nyingi, napenda kutumia Whatsapp, huu nisaidia kuwasiliana na familia, marafiki, na wenzangu haraka kwa urahisi. Instagramu, huu nipa burudani na nafasia kuona mambo mapia, picha nzuri na mitindo mbalimbali. Pia natumia Google Maps, ni muhimu sana inapo itaji kuelewa njia au kupata mahali kwa urahisi. Pia mara nyingine, hutumia programu za mziki kama Spotify au kusoma kwa Kindle kwa sababu huu nifanya siku yangu iwe na manufa na burudani kwa wakati mmoja.